Wakati wa baridi kali, maisha yangu hubadilika na kuelekeza zaidi katika kutafuta joto na faraja ya ndani ya nyumba. Baridi inapozidi jambo la kwanza ninalofanya ni kubadilisha namna ninavyovaa. Mimi hutoa sweta zangu nzito, makoti na mitandio. Siwezi kusahau kuvaa soksi nene za sufu. Kwani naamini kuwa miguu ikipata joto mwili mzima unahisi utulivu. Upande wa lishe, baridi kali kwangu ni msimu wa vinywaji vya moto. Jikoni mwangu hamkosi tangawizi, mdalasini na majani ya chai. Napenda sana kutengeneza chai ya maziwa yenye viungo vingi au supu ya mboga mboga inayochemka. Harufu ya chai ya moto inapotanda dani ya nyumba hunipa hisia ya usalama na amani dhidi ya upepo mkali na mvua inayopiga nje. Kuhusu shughuli, mimi hupunguza mizunguko ya nje isiyo na lazima. Badala yake huu ndiyo wakati muafaka wakujivirungisha kwenye blanketi zito na kusoma kitabu ambacho nimekuwa nikiahirisha kukisoma. Pia ni muda mzuri wakukaa na familia, tukiangalia filamu au kusimuliana hadithi huku tukinywa kitu cha moto. Baridi kali hunifundisha umuhimu wa kupumzika, kuna utulivu wa kipekee unaokuja na hali ya hewa hii, mji unakuwa mkimya na kila kiumbe kinatafuta mahali pa kujificha. Hivyo mimi hutumia muda mwingi kulala na kuupa mwili wangu nafasi ya kurejesha nguvu. Na wakati wa baridi kali mimi huifanya nyumba yangu kuwa ngome ya joto, upendo na utulivu.

Kuna mambo ambayo napata kuzingatia katika maisha yangu kulinda afya yangu na la kwanza ni kutunza seli za mwili wangu kupitia kile ninachokula nimejijengea tabia ya kula mlo kamili unaojumuisha mbogo za majani kwa wingi na matunda ya msimu najitahidi sana kuepuka vyakula vyenye sukari niliopitiliza na mafuta mengi ambayo mara nyingi huleta uchovu na magonjwa yasio ambukiza. Isitoshe kunywa maji ni kipaumbele changu nakuwa na chupa ya maji karibu nami muda wote ili kuhakisha mwili wangu unapata unyevu unaostahili lingine ni mwili wangu lazima ue na harakati. Sio lazima nifanya mazoezi magumu sana lakini nahakisha kila siku natenga angalau dakika thelathini kwa ajili ya kutembea kwa haraka au kufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha misuli. Hii inanisaidia si tu kuweka uzito wangu sawa bali pia kuimarisha mzunguko wa damu na kuupa moyo wangu nguvu ya kufanya kazi vizuri. Lingine ni naweka mkazo mkubwa kwenye mapumziko na afya ya akili. Katika ulimwengu huu wenye pilka pilka nyingi, ni rahisi kupata msongo wa mawazo. Hivyo basi najitahidi kupata usingizi nasaa wa saa saba hadisl saa nane. Kila usiku ilikuupa mwili muda wa kujikarabati. Pia nina utaratibu wa kutenga muda wa kukaa mbali na simu au kompyuta nikisoma vitabu na kufurahia mazingira ya asili ili kuipoza akili yangu. Vile vile singoji kuumwa ili kuenda hospitali naamini katika kinga kuliko tiba. Hivyo ni hufanya uchunguzi wa afya mara kwa mara ili kujua hali ya mwili wangu, kuchanganya mambo haya, lishe mazoezi, mapumziko na uchaguzi wa kitaalamu, ndiyo siri yangu ya kuendelea kuwa na afya njema, nguvu na furaha ya kudumu.

Ndiyo, mimi ni mmoja wa watu ambao hawawezi kutoka nyumbani bila kuvaa saa mkononi. Kwangu mimi saa si kifaa tu cha kuonyesha muda bali ni sehemu muhimu ya utambulisho wangu na msaidizi wa kila siku katika kuratibu maisha yangu sababu kubwa inayofanya nivae saa ni nidhamu ya muda. Katika ulimwengu wa sasa ambapo kila mtu anatumia simu kuangalia muda, nimegundua kuwa kutoa simu mfukoni ni mtego. Mara nyingi, unatoa simu kuangalia saa, lakini unajikuta umeishia kusoma meseji za Whatsapp au kuangalia picha Instagram na hatimaye unasahau hata ulikuwa unatafuta saa ngapi. Kuvaa saa kunanisaidia kubaki na umakini naitupia jicho tu mkononi na kuendelea na kazi yangu bila usumbufu. Hivi sasa napendelea zaidi kutumia saa janja sababu ni kwamba saa hizi zimevuka mipaka ya kuonyesha muda tu inanisaidia kufuatilia afya yangu kwa kupima idadi ya hatua ninazotembea kwa siku, mapigo ya moyo na hata ubora wa usingizi wangu. Ni kama kuwa na daktari mdogo au kochi wa mazoezi aliyefungwa mkononi mwangu saa ishirini na nne vile vile upande wa mitindo hauwezi kusahaulika na amini kuwa saa ni pambo la heshima linalokamilisha mwonekano wa mtu iwe amevaa mavazi ya kiofisi au ya michezo kuna hali ya kujiamini unayoipata unajua kuwa umevaa saa nzuri inayovutia na kwa kweli nikisahau kuvaa saa najihisi kama nimeacha kitu muhimu sana nyumbani na mkono wangu unajihisi mwepesi na mgeni kwangu kuvaa saa kunanifanya nijihisi niko kwenye uthibiti wa muda wangu, afya yangu na mwonekano wangu ni kifaa kidogo chenye maana kubwa katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo mimi mpenzi wa kuvaa vipuli kwa sababu na amini ni pambo ndogo linaloweza kubadilisha kabisa mwonekano wa mtu kwangu mimi, kuvaa vipuli ni njia rahisi ya kuongeza nakshi na urembo usoni bila kuhitaji mapambo mengi yaliiyopitiliza. Hata hivyo mimi ni mtu wa vitu rahisi na vyepesi, napendelea zaidi vipuli vidogo vile vinaitwa vifungo kwa sababu vinatoa mwonekana wa unadhifu na heshima hasa nikiwa kazini na kwenye shuguli za kawaida sipendi kuvaa vipuli vizito sana au vinavyo ninginia kupita kiasi kwani huleta usumbufu na vinaweza kuumiza ngozi ya masikio siwezi kujihisi nimekamilika bila kuvaa vipuli vyangu ni sehemu ya utambulisho wangu inayofanya nijiamini zaidi kila siku.

Ndiyo, napenda sana kuendesha baiskeli na kwangu mimi huu ni zaidi ya usafiri tu ni burudani na tiba ya akili. Tangu nikiwa mdogo nilivutiwa na hisia ya uhuru inayotokana na kukanyanga kanyagio na kuhisi upepo ukipuliza usoni mwangu. Ni wakati pekee ambayo naweza kuona uzuri wa mazingira yangu kwa utulivu huku nikiimarisha afya yangu. Mara nyingi mimi hupendelea kuendesha baiskeli asubuhi na mapema au jioni wakati jua limepungua makali. Kufanya hivi kunanisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu au kuondoa uchovu wa kazi baada ya kutwa nzima ofisini. Ingawa changamoto ya miundombinu ya barabara wakati mwingine inakatisha tamaa bado naamini kuwa kuendesha baiskeli ni njia bora ya kulinda mazingira yetu na kuishi maisha yenye uchangamfu. Kila ninapopanda baiskeli najihisi kama mtoto tena nikiwa na furaha isiyo na mipaka.

Mchakato wangu wakuanda ripoti za kazi, huwanza na ukusanyaji wa taarifa na takwimu muhimu nilizozi rekodi wakati wa utekelezaaji wa majukumu yangu. Ninaamini kuwa ripoti bora inategemea ushaidi wa kutosha hivyo mimi huwanza kwa kupanga data zangu kwenye majedwali au chati ili iwerahisi kueleweka kwa yeyote atakaye isoma. Baada ya hapo, mimi hufuata muundo rasmi unaoanza na muktasari wa mafanikio yaliyopatikana nikifuatiwa na changamoto zilizo jitokeza na namna zilivyo tatuliwa jambo ni nalozingatia zaidi ni kutumia lugha sanifu na ya moja kwa moja nikiepuka maneno mengi yasiyo na lazima kabla ya kuwasilisha ripoti hiyo kwa mkuu wangu wa kazi, mimi huchukua muda wakutosha kuipitia tena kwa umakini ili kuhakikisha hakuna makosa ya kimandishi na kwamba mapendekezo niliyo toa yana tija kwa malengo ya kampu.

Kipsumbele changu kikuu katika mawasiliano ya kazi ni uwazi na usahihi. Ninaamini kuwa ili timu lifanye kazi kwa ufanisi kila mjumbe anapaswa kutoa na kupokea maelekezo yaliyo wazi kabisa ili kuepuka mkanganyiko unaoweza kusababisha makosa ya gharama mawasiliano mazuri si tu kusema bali ni kuhakisha kuwa ujumbe umefika na kueleweka kama ulivyo kusudiwa. Vile vile ninaweka mkazo mkubwa kwenye marejesho wa haraka. Katika mazingira ya kazi yanayo kwenda kasi, kuchelewa kujibu barua pepe au ujumbe kunaweza kukwaza hatua nyingine za mradi. Hivyo, najitahidi kutoa majibu kwa wakati na kusikiliza kwa umakini maoni ya wenzangu. Kwa kusema hivi, ninajenga mazingira ya kwami kuaminiana na kuheshimiana, jambo ambalo ni msingi wa mafanikio ya taasisi yoyote. Kipaumbele changu ni kuhakisha mawasiliano yanakwata daraja la kutatua matatizo na si chanzo cha migogoro.

Mimi hupenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa, kwa utulivu na unyenyekevu mkubwa. Ninaanza siku yangu kwa dakika chache za ukimya na tafakari. Nikishukuru kwa afya na mafanikio niliopata katika mwaka uliopita. Huku nikiweka nia mpya kwa ajili ya meaka unaoanza. Kwangu mimi, siku hii ni nafasi ya kujithamini na kujipanga upya kimaisha. Baadae jioni, mimi hupenda kujumuika na familia yangu na marafiki wachache wakaribu kwa ajili ya chakula cha jioni. Hatuezi kukamilisha sherehe bila kukata keki ndogo na kubadilisha na hadithi za kufurahisha zinazotukumbusha safari yetu pamoja. Sipendelei sherehe kubwa zenye kelele nyingi, badala yake nadhamini, sana mazungumzo ya kina na kicheko cha kweli na watu naowapenda. Siku hii hunifanya nijihisi nadhaminiwa na kunipa nguvu mpya ya kukabiliana na changamoto za kesho nikiwa na tabasamu moyoni.

Mimi huenda mahali pa ibada angalau maramoja kila wiki kwa kawaida siku ya mwisho wa juma. Kwangu mimi huu ni wakati muhimu sana wa kutenga pembeni, shuguli zote za kidunia na kuungana na upande wangu wa kiroho. Ni fursa ya pekee ya kupata amani ya moyo na kutafakari kuhusu safari yangu ya maisha nikiwa mbele za mungu. Mbali na kuomba kufika pahali pa ibada kuna nipa nafasi ya kujumuika na watu wenye imani kama yangu jambo ambalo hunipa moyo na kunifanya nijiskie kuwa sehemu ya jamii kubwa inayojali mara nyingine ninapokuwa na mahitaji maalumu na nikiwa na changamoto nzito mimi hupenda kuenda hata katikati ya wiki kwa ajili ya maombi ya faraga au kusikiliza mafundisho. Ziku ninayotoka ibadani, mimi ujihisi nimepata nguvu mpya na matumaini ya kuanza wiki nyingine kwa ari na ujasiri zaidi.

Kibinafsi, napendelea zaidi mfumo wa Android, sababu kuu inayofanya ni upende mfumo huu ni uhuru mkubwa unaompa mtumiaji. Tofauti na mfumo mingine, Android inaniruhusu kubadilisha mwonekano wa simu yangu kwa kiasi kikubwa, kuanzia namna programu zinavyopangwa hadi kutumia mandhari, mbalimbali zinazo akisi utu wangu. Na dhamani sana urahisi wa kuhamisha data, kwa mfano ninapohitaji kuhamisha picha au nyaraka kubwa kwenye kompyuta yangu. Android inafanya mchakato huo kwa urahisi kama kutumia flash zaidi ya hayo, kwa kuwa mimi ni mtumiaji mkubwa wa huduma za Google kama barua pepe na kalenda mfumo huu unaziunganisha kuhuduma hizo kwa ufasaha sana napenda kweli kwamba Android inanipachaguzi nyingi. Ninaweza kupata simu nzuri yenye sifa bora kwa bei inayohimili mfuko wangu. Jambo ambalo ni muhimu sana katika kupanga matumizi ya kifedha.